Viatu vya kustarehesha na vyenye mwonekano mzuri hasaa sneakers kwa matumizi ya kila siku. Kwa sababu ni rahisi kutembea nazo na zinaendana na mavazi mengi. Lakini pia napenda viatu rasmi. Ninapohitaji kuonekana mdhaifu na kitaalamu.